Asubuhi tayari lazima niamke nianze siku leo ni siku nzuri naona jua linaangaza je nichukue chai wa kahawa nadhani kahawa itanisaidia kuamka vizuri baada ya kuoga nitavaa nguo gani hile ya shati ya bluu au nyekundu nafikiri bluu iko bora nina mkutano saa nne lazima nijiandae mapema ebu niangalie maelezo ya jana nisikumbuke mambo muhimu siku ya leo itakuwa nzuri sana.